Napendelea baridi kuliko joto baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu zaidi Wakati kuna baridi naweza kufanya kazi au kufikiria vizuri bila kuchoka haraka kama ilivo wakati wa joto kali Pia usingizi huwa mzuri zaidi kwa sababu mwili hauchoki sana kutokana na jasho au usumbufu wa joto Pia napenda baridi kwa sababu ni rahisi kujikinga nayo naweza kuvaa nguo za joto kama koti sweta au kutumia blanketi Jambo linalofanya nijisikie vizuri tofauti na joto kali ambalo wakati mwingine haliniruhusu hata kupumzika vizuri baridi hunipa nafasi ya kuthibiti hali yangu kwa uraisi Zaidi ya hayo, baridi uleta hali ya utulivu na utaratibu, mazingira huwa kimia zaidi na hunifanya nijikite kwenye malengo yangu Kwa jumla, napenda baridi kwa sababu hunipa faraja umakini na hali nzuri ya kuishi na kufanya kazi kila siku.

Kihistoria ningpenda kutembelea mji wa misri hasa piramidi ya giza na mji wakale wa Cairo hapa kuna historia tajiri na siri nyingi zinazo husiana na ustaarabu wakale wa misri kutembelea piramidi na speniks ukunanipa fursa ya kuona jengo la zamani linalosimama hadi leo kuelewa jinsi ya watu wa zamani walivyokuwa na maarifa ya ujenzi astronomia na maisha ya kila siku pia napenda kuoana makaburi ya kifalme makumbosho na michoro ya kale ambayo inasimulia maisha imani na utamaduni wa misri wa kale Kila eneo lina hadithi yake na kutembelea kuna nisaidia kujifunza historia kwa njia ya moja kwa moja tofauti na kusoma tu vitabu zaidi ya hiyo misri ni nchi yenye tamaduni ya kipekee na manthari ya kuvutia umeleta ushawishi wa historia pamoja na manthari ya jangwa mto nile na mijengo ya kale kufanya ziara kua ya kipekee sana na ujumla ningependa kutembelea misri kwa sababu ni sehemu ya kihistoria unaoweza kuniletea uelewa furaha ya kua na historia na uzoefu wa kipekee wa kitamaduni.

Kufanya marafiki wapya napendelea kuwa mtu na rafiki na mtu mwenye furaha Ninajitahidi kuzungumza kwa heshima kusikiliza wengine kwa makini na kuwaonyesha kwamba ninajali mawazo yao Hii hufanya watu wanijie karibu na kuwa na ujasiri wa kuzungumza nami Pili, ningependelea kushiriki katika shuguli za pamoja kwa mfano, kushiriki michezo, masomo, kazi ya kikundi au shuguli ya kijamii kinanisaidia kukutana na watu wapya Wakati tunashirikiana kufanya jambo fulani, inawezakana kujenga uhusiano ukweli Kwa sababu mtu anakuona jinsi unavyoshirikiana, unavyoheshimu na unavyo kuwa wakweli Tatu hujaribu kuwa mtu wa kuaminika marafiki wapya wanapokuoana unashikilia hadi zao huoni ubinafsi na unaweza kusaidia pale wanapohitaji wanakuwa na imani na wewe hii inasaidia wa uhusiano kuwa na wa kudumu zaidi badala ya marafiki wa muda mfupi.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni raisi na haraka. Kupitia simu, ninaweza kununua vitu mtandahoni kama nguo, chakula, bidhaa za, nyumbani hao hata uduma kama malipo ya bili na usafiri. Hii, uniokoa muda mwingi kuliko kuenda dukani na mara nyingi pia upatikana punguzo hao offer ya kipekee mtandahoni. Pile, kutumia simu kuna nisaidia kufuatilia pesa ninazo tumia programu za malipo au bengi mtandaoni hutoa historia ya manunuzi Hivyo, niraisi kuona matumizi yangu na kupanga bajeti Hii ni muhimu ili kuepuka matumizi yasio lazima na kuakikisha pesa zinatumika kwa busara Zaidi ya hilo, kununua kwa simu ni salama ikiwa nafuata hati hatua sahiza usalama kama kutumia apps zinazo julikana na kuepuka kuingia kuingisa taarifa nyeti kwenye tovuti zisiso za salama hi hunisaidia kununua kwa huraisi bila hatari kubwa.

Somo nililolipenda shule ni sayansi ya kompyuta na teknolojia ya habari Nilipenda somo hili kwa sababu lilinifundisha jinsi ya kutumia kompyuta programu mbali mbali na teknolojia zinazo saidia katika maisha ya kila siku na kazi Kupitia somo hili nilijifunza mambo kama kuandika hati kutumia intaneti na ujuzi kutengeneza mawasiliano ya kidigitali na hata kuanza fahamu misingi ya programu na web development Pili somo hili lilinivutia kwa sababu lilikua na mafunzo ya vitendo siyo tu kusoma vitabu nilipo kuwa na nafasi ya kuitumia kompyuta kufanya kazi Nilijisikia niko kwenye dunia halisi ya teknolojia na kujifunza kuwa njia ya moja kwa moja Hii ilinifanya nifurahie zaidi masomo ya sayansi ya kompyuta na teknolojia ya habari kuliko masomo mengine ya nathari zaidi ya hilo sayansi ya kompyuta na teknolojia ya habari ilinifundisha kuwa mbunifu na kutatua matatizo kwa kutumia teknolojia nilijifunza jinsi ya kupanga kazi kutumia zana za kidijitali na kuunda suluhisho rahisi la changamoto za kila siku.

Chakula cha jadi ninacho kipenda sana ni ugali na sukumawiki. Pamoja na nyama ya kukaanga au samaki moto. Hii ni mchanganyiko wa chakula kinacho nipa nguvu na lishe mzuri. Na pia ni chakula kilicho katika tamaduni za Kenya na sehemu nyingi za Afrika mashariki. Ugali utoa wengi wanashati wakati sukumawiki utoa vitamini na madini ya muhimu kwa mwili. Na nyama au samaki unipa proteni. Pili, napenda chakula cha jadi kwa sababu kinaladha ya kipekee inayatokana na viungo vya asili na mboga safi. Hata familia na marafiki wanapokula pamoja. Chakula hiki huchangia furaha na mshikamano wa kijamii ni chakula kinachojenga urafiki na hufanya watu wajisikie karibu zaidi. Zaidi ya hilo, chakula cha jadi ni rahisi na kinachangia afyia ya kimwili kwa mfano. Sukuma wiki na mboga nyingine husaidia mfumo wa mengenyo wa chakula na nyama hutoa nguvu za mwili Pia chakula hiki ni sehemu ya utamaduni Hivyo vyakula cha jadi huniweka karibu sana na kihistoria na mila zetu.

Mimi napenda kufanya kazi vizuri zaidi asubui. Asubui huwa ni wakati wa utulivu, akili ni safi na nguo za mwili bado ziko kikamilifu baada ya usingizi. Wakati huu najua ninaweza kuzingatia vizuri, kupanguza mawazo na kumaliza kazi kwa haraka na kwa umakini. Pile asubui huwa ni msongo mdogo wa kazi kuliko mchana hau jioni watu wengi bado hawajaansa shughuli zao nyingi Hivyo napata nafasi ya kufanya kazi kwa utulifu bila usumbufu mwingi hiyo hunisaidia kuongesa ufanisi na kupunguza makosa Zaidi ya hilo napenda kutumia asubui kwa kazi zinazoitaji ufahamu wa kina na ubunifu kama kupanga miradi kuandika na kufanya maamuzi muhimu Baada ya asubuhi wakati mwengine napendelea kazi zizizo na shinikizo kubwa au kurudia kazi tayari zilizopangwa.